Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba subira na bidii huleta matokeo. Maisha hayana njia ya mkato, kila njambo linaitaji munda na juudi. Pia nimejifunza kuwaheshimu wengine, kujidhamini pia mimi mwenyewe na kujifunza kutokana na makosa. Hekma ni ii unisaidia kufanya maamuzi bora na kuishi kwa amani zaidi.

Uwezo wa kushangaza niliopata nilipokuwa na fursa ya kushiriki tukio lisilo la kawaida ni lililobadilisha mtazamo wangu kwa kweli. Niliona jinsi watu wanavyoweza kushirikiana kwa moyo mmoja ili kusaidia wengine. Ilinifundisha kwamba maisha yanaweza kuwa mazuri na ya ajabu wakati tunashirikiana na kuonyesha huruma. Huo uzoefu uliweka kumbukumbu ya furaha na mshikamano katika moyo wangu.

Ndiyo, napenda mvua. Inanipa utulivu na ewa safi na sauti ya matone ya mvua unifanya nijisikie, nimepumzika. Pia mvua unikumbusha mwanzo mpya na baraka. Pia mvua ni nzuri maana bustani langu linapata maji na kila ambacho nimepanda pale kinapata kupata maji na kukua vizuri.

Mimi nina mausiano mazuri na wazee wangu. Ninawaheshimu na kuwasikiliza kwa makini kwa sababu wana hekima na uzoefu mkubwa wa maisha. Napenda kujifunza kutoka kwao na kuwasaidia inapowezekana mahusiano yetu yananijenga kimaadili na kunifundisha dhamana ya upendo. Subla na heshima katika familia.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni. Kusoma maoni mtandaoni husaidia kuelewa mitazamo tafauti ya watu na kupata taarifa kabra ya kufanya maamuzi. Maoni huonyesha uzoefu wa wengine, mambo mazuri na changamoto, hivyo hunisaidia kuchagua kwa uangarifu. Pia huniongeza uerewa na kunifanya nijifunze zaidi kuhusu bidhaa, huduma au manda mbarimbari.

Wakati ninapohisi wasiwasi, napumzika kwanza kwa kuchukua pumzi ndefu na za kina. Mara nyingi huandika mawazo yangu ili kuyapanga na kuyatenganisha matatizo madogo madogo. Pia hujaribu kutafakari au kufanya kitu kidogo kinachonifurahisha kama kusoma, kusikiliza muziki. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na kunifanya nesikie nikiwa mtulivu.

Ninapotaka kuanza mradi mpya wa kazi, kwanza napanga malengo na hatua muhimu za kufanikisha mradi. Naanza kwa kuchambua mahitaji na kukusanya taarifa zote muhimu. Kisha naunda ratiba ya kazi na kugawa majukumu kama ni timu.

Ndio, kwa kweli nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambaye nimwahi kufuga na napenda kufuga ni kuku nyumbani. Kwa sababu ni rahisi kulisha na kunisaidia kupata mayai safi na pia saa ingine nyama wakati nachinja yule kuku. Pia hunifunza subra na mambo mingi ya jinsi ya kuheshimu viumbe wengine. Pia kunanifanya nijisikie furaha nikiona mnyama wangu akistawi kwa kuwa na afya njema.